Napenda soda baridi, soda baridi, soda ya Fanta, soda ya Coke, soda ya Fanta ama soda ya Coke. Eee, ina nisaidia sana sana wakati kuna jua mingi, kupunguza joto mwilini, na hata kupunguza mawazo pia. Ina nisaidia sana, naipenda soda, soda, soda nikinywaji nanachokipenda wakati kuna baridi, soda nikinywajia, nachopenda wakati kuna baridi, soda nikinywaji, nachopenda wakati kuna baridi, soda.

Napenda maua sana sana, maua ya kijani, maua nyekundu, napenda maua, pia sana sana kitu nachopenda kwenye maua ni harufu yake. Maua yanakuanga na harufu yenye mvuto mwema sana, na pia yanavutia kwa mda pia yanaonyesha upendo, inaonyesha pia. Maua yanaonesha na heshima, yanaonyesha unamtamani mtu yaani wampea heshima yaani wamtamia mema, yaani.